Naamu, napendelea chakula kitamu sana. Lakini haimaanishi nakula kila kitu ambacho ni tamu. Unapata kuna mengine ambayo ni tamu, lakini ukiyala yanaanza kudhoofisha mwili, yaani ukiyala kwa wingi yaani. Lakini, kusema ukwele napendelea chakula kitamu.

Muradi mpya wa kazi lazima iwe ni kitu ambayo iwe imepangwa. Hasa na pata kwamba kitu cha kwanza eka kwa ku ndio muradi mpya wakazi uweze kufanyika na pata kwa kuwanza nupangaji. Napanga, una tafakari malengo mambo kama hayp hasa napata ya kwamba ndio muradi mpya uwanze, lazima malengo yaweze kuandikwa chimi, malengo ya muradi huwa wa kazi.

Ninapokuwa karibu na familia yangu ama wakati labda tumetulia kule njumbani unapata ya kwamba kuna mambo mingi ambayo napenda kufanya. Lakini jambo ambalo napenda kufanya sana ni kusaidiana na kujaribu kuongea ni kuzungumza na kuelewa kusaidia mtu tatizo lake hapa na pale kutulia pale wakati labda tunatazama televisheni, napiga story. Ama tunaenda kujivinjari, tunatembea kidogo, tunataza dunia.

Mimi ninapoamka kila asubuhi, unapata kitu cha kwanza ni kuunawa uso kisha kuenda zoezi kidogo kukimbia hivi, kisha Naja naoga na kunywa kiamshakinywa baadaye. Alafu saa ambayo mi hupenda kuamka ni saa kumi na moja asubuhi. Mambo ambayo yanahitajika kufanywa kabla kuondoka ni usafi kidogo ya vitu ambavyo ni chafu chafu unajaribu kupanga hiyo vitu chafu chafu na kupanga vitu zako na asubuhi zangu mimi hupenda kuamka nikiwa mwenye furaha na tabasamu.

Mimi kutokona navitisho vya mtandao ya kusema kweli mimi najilinda kupitia yani kuto jishugulisha na hawa tunapata ya kwamba ile watu ambao wanapenda kuingilia watu kwenye komenti mtu anaandikisha labda mambo fulani fulani mimi unapata ya kwamba mimi hutazama tu vitu vya mtandaoni bali huwasishuguliki nazo na tulia tunana pata ya kwamba eeh kwa utulivu huo hakuna mtu ambae atanishambulia ama atanipa vitisho manake hakuna kitu ambacho ni mefanya pale mtandaoni mbali kutazama tu na ku mambo kama hayo.

Katika kazi yangu ningependelea kufikia kuwa mfanyikazi mkuu. Kuwa mfanyikazi mkuu yule ambaye anaangalia wale ambao wako hapo chini. Unapata kwamba wewe ndiye unaye panga mambo ambayo inaendelea pale kazini. Wewe ndiye msmamizi mkuu. Mambo kama haya.

Ili kutimiza afya mzuri, unapata ya kwamba mimi hupendelea kufanya zoezi, kuangalia lishe yangu, ninapenda kuangalia lishe kitu ambacho nakula nahakikisha ni kitu, si kitu ambacho kitanidhuru afia. Lakini cha muhimu ninapenda kufanya zoezi na kupimia kiwango cha chakula yaani mzuri mzuri.

Mimi viatu ambavyo napendelea ni vile viatu vya sporti. Maanake viatu vya sporti hufanya mguu huwa mwepesi Naeza vitumia yani kuenda mazoezi Unapata kwamba sina uzito kwa mguu hadi mguu pia haitoi jasho manake viyatu hivyo ni vizuri na vinashika mguu vizuri na tena ni vyepesi naam.

Mimi uboreshaji wangu wa michakato ya kazi unapatana yanaambatana na kujipanga, kujipanga vyema, manake unapata ya kwamba kazi, kazi huhitaji upangaji mapema na kuelewa taratibu fulani ya kazi hiyo. Unapata ya kwamba mimi hupendelea kujipanga, na kisha baadae na jituma namalizana na kazi ya harakaharaka.

Naam, napendelea kuzungumuza kuhusu siasa manake unapata kwamba siasa huwa uishi wetu yaani Unapata siasa huwa uishi wetu manake tunapangwa na serekali na pia sisi tunaweza panga serekali sasa unapata kwamba siasa lazima teze kuzungumuza naamu.

Naamu, mimi ni mtu ambaye ni mkulima. Hasa napendelea mvua bali si ile iko kwa wingi yaani. Manake unapata mvua ambaye iko kwa wingi huja na kusababisha mafuriko ama pia kuharibu vitu ambavyo viko kwa shamba. Lakini mvua ni mzuri, manake mkulima hutegemea mvua ili mmea iweze kumea naamu.

Naam, napenda kuangalia nyota, unapata ya kwamba kuna wakati unatafuta usiku tu ambao umetulia, alafu unapata kule juu angani, kumetulia tu ni nyota ziko tu yaani, alafu unapata kuna wale wanyama wa krikiti pale, ule wadudu wa krikiti yaani, wanaimba pale Napata kwamba hutuliza, hukutuliza na kupunguza msongo wa mawazo. Unapotazama unashangaa, eeh na dunia hii nayo, kweli imeumbwa naam.

Kusema ukweli mimi napendelea mwanga ule wa wakati lakini kuna wakati fulani unaeza tegemea mwanga mkali manake labda nataka kuona mbali nataka kuona mbali labda ni usiku wa manane pale niko kwenye gari langu natamani nione mbali nione kule mbele labda napita kwa kichaka mambo kama hayo naam lakini mwanga wa kati ni mzuri haumizi macho Naam.

Wakati kuna baridi kali, unapata ya kwamba mimi upenda kuvaa lile koti. Lakini mimi upendelea baridi. Sasa, si rahisi unipata nimevaa koti, manake mimi wakati kuna baridi kali, napenda kutoka naenda zoezi, labda la la kuendesha baisikili na kupanda milima, ama kukimbea mbio, unapata mwili inatengeneza joto, ena baridi huo unautuliza.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii, seme jamii yangu napata kwamba, ningependelea kuona maendeleo ya mazingira, maendeleo ya ujenzi, haya mawili. Ningependelea watu waweze kuishi katika vyumba ambayo ni mzuri, ambayo haina mambo mingi, kisha watu wawe katika mazingira ambayo yanasaidia, yanautulivu.

Kusubiri kwenye mstari unaashiria yani ule utiifu na nidhamu Manake kama mtu amekuja mbele yako inafaa uheshimu mtu amekuja mbele yako sasa mimi napendelea kuwa kwenye mustari kama nimechelewa nimekubali. Kama niko mbele nafurahia. Nam. Sasa unapata kwamba napendelea watu tufuate ili Tuwezi kuwa watiifu katika katika mstari Tusiwe watu ambao tunaruka wengine tunafanya nini mambo kama hayo.

Mtu anayeanza kazi mimi ushauri ambayo ningependa kumpa ni awe mtu ambayo anafuata taratibu ya kazi mtu ambayo anamaliza kazi yake vizuri kwa mapema Hasa unapata kwamba tusiwe watu ambao tunapuuza ni kazi Napewa kazi tunapuuza tuwe watu ambao tunafuata ule utaratibu Kisha baadaye tunatoa matukio mazuri pale kazini.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani unapata kwamba ni mji wa jina la Tokyo Mimi ningependelea kutembelea Tokyo manake Tokyo yanipendeza na teknolojia ambayo iko nayo Unapata Tokyo ina teknolojia kuu sako na mi ningetamani miji ambayo yiko katika taifa langu iwe miji ambayo inatamani kuwa kama yani yale ya Tokyo.

Mimi si mtu ambaye anapenda kuvaa vipuli. Vipuli mara kwa mara huvaliwa na wasichana. Na mimi ni mwanaume. Sasa mimi kwa maoni yangu nikivaa vipuli ni kama kujirembesha. Na mwanaume sasa najirembesha aje na vipuli. Itakaa ni kama tunatamani kuwa ka wasichana ama watu wa ile mrengo ingine. Naam mimi vipuli huwa sivai.

Mimi kwa maoni yangu heri kuongea kuliko kuandika manake kuandika utachukua muda mwingi Sasa heri kuongea manake kuongea ni haraka na ujumbe unasambaa haraka Asa wakati naandika kitu unapata kwamba ujumbe ambao ningeweza kuongea kwa dakika mbili Nimeweza kuandika kwa muda masaa kama nusu saa Kisha mtu asome tena kwa muda kama nusu saa, lakini kuongea unapata kwamba ni haraka tu.

Rangi yangu ya kupendezwa ni nyeupe. Nyeupe haina mambo mingi Unapata kwamba nyeupe tu uashiria usafi. Na kupitia uashiriaji huo wa usafi ni rangi ambayo inapendezo. Manake nyeupe ukiwa na vitu ambavyo ni vyeupe wakati rangi ingine inapokuje inaungana nayo unapata kwamba inaashiria kitu flani kimekuja kikachafua rangi hii ama kitu fulani kimekuja kikachafua labda luku ta nguo napenda rangi nyeupe.

Kusema ukweli kitambo tulikuwa tunapendelea kusoma gazeti manake hatukuwa na labda simu ama kompyuta ambazo zinaingia mtandaoni. Lakini hivi sasa kila kitu iko mtandaoni. Si lazima usome gazeti. Manake gazeti, sikuizi huwa inaashiria tu matukio ambayo yako pale pia mtandaoni. Sasa unapata kupata ujumbe haraka ni heri upate ujumbe haraka kupitia mtandaoni kuliko kungoja gazeti naam!

Kazi zangu mimi hupanga kupitia kupeana yaani muda, muda na lengo kwa kazi kadha wa kadha, napata kwamba ninapo panga kazi zangu napata kila kazi naipatia muda wake kazi fulani naipea muda kidogo ingine naipatia muda mwingi kisha hivo ndivyo mimi hufanya kupanga kazi zangu.

Likizo yangu ya ndoto kusema ukweli mimi ningependelea kwenda muji wa Barcelona muji wa Barcelona unapata ya kwamba huwa unakuwa na bahari na mimi mtu ambaye napendelea bahari kisha utamaduni ambao uko katika muji huo ningependa kushiriki katika utamaduni huo labda nyimbo kusakata densi ningependa kusafiri na mchumba wangu Unapata muji huo ni muji ambao mtu anafaa kwenda na mchumba ama kutafuta mchumba na huko kupumzika na kutembea Unapata ya kwamba mimi ningependelea kutembea yaani kutembea yaani kwa wingi niweze kuona manake macho huwa hayatosheki.

Sifa mzuri kwa kiongozi, ni sifa ile muhimu kwa kiongozi mzuri ni ile yaani kiongozi ambaye yeye anatimiza, anatimiza mahitaji ya watu ni kiongozi ambaye anasaidia watu ni kiongozi ambaye ni mwaminifu yaani anapanga watu, anasaidia watu, anatatua, matatio ambayo yanasumbua watu.

Namu, nishawahi shiriki mashindani, unapata kwamba labda kuna mashindani ya mbio Labda kuna mashindani ya kukodi, programu, mambo kama hayo Nimeshiriki kadha wa kadha Unapata ya kwamba mengi niliweza kupenya, mengine nikaweza kuanguka Namu.

Mimi nguo ambayo napendelea kuvaa ni nguo zile ambazo ni nyepesi nguo ambazo hazina uzito yaani nguo ambazo zinaingiza ubaridi ubaridi ndani maanake mi ni mtu ambaye napendalea ubaridi so unapata ya kwamba naeza vaa shati ama tishati ambayo labda nilile la zoezi yaani naam.

Mimi kwa kusema ukweli, mimi napendezwa na kiki ambayo ladha yake si ile tamu zaidi. Napenda keki ambayo haina ile skari mingi, keki tu ambayo tu ladha yake iko hapo katikati. Alafu na mtindo wake ambayo umetengenezwa si mtindo pia ambayo una mchanganyiko wa vitu mingi. Mtindo tu yani ule mtindo wa vitu katha wa katha tu kidogo na mtindo.

Aah, naam. Napenda mziki wa jadi, manake mziki wa jadi nikama roho ya jamii yako. Manake unapata mziki hizo huwa zinaonyesha historia ya jamii yenyu na pia utamaduni wenu. Asa kusema ukweli, napenda mziki wa jadi. Naam.

Harufu ninayo penda zaidi ni harufu ile chakula kitamu, yani kile chakula ambacho kinapikwa kimandaliwa, kimehekwa yani pale posho posho tamtamu, unapata kwa mba chakula kinachopikwa ladha yake na ile harufu yake ndio uvutia mutu kuenda kukila naam.

Chakula ambacho mimi nakipenda zaidi ni chakula chochote ambacho kiko na nyama ndani yake. Kama pilau, nyama ya kuku, nyama ya ngombe, chakula chochote ambacho kiko na nyama ndani yake. Mimi ni mtu ambaye anapendelea protini kukula protini, naam.

Kufanya kazi na timu, unapata kwamba kitu cha kwanza ni kuweza kushirikiana. Tunashirikiana kwanza. Tu nakaa chini, tunajadili, tunaelewa pale ambapo kila mtu anaweza kufanya. Kisha baadaye, tunagawanisha kazi hiyo. Kila mtu anapata sehemu ndogo ndogo ya kufanya. Wakati mtu anapata sehemu yake ya kufanya, unapata kwamba. Kila mtu anafanya sehemu ndogo ndogo na baadaye kazi inatimika haraka.

Mimi njia yangu binafsi ya kutulia inategemea. Manake kama nataka kutuliza mwili sitafanya zoezi. Lakini kama nataka labda ya kutuliza akili naeza fanya zoezi. Kama nataka kutuliza mwili nitalala pahali ama nitatulia pahali kisha nione nitazame televisheni. Pahali nione vipindi vya televisheni. Alafu unapata kwamba maramingi nilijifunza mambo kufanya zoezi Wakati nilikuwa katika shule ya upili Unapata shule ya upili ndipo nilipoweza kujifunza mambo na mazoezi unapata zoezi ni jambo ambalo huwa linatuliza akili yangu naam muda ambao huwa nachukua binafsi kushiriki katika zoezi Unapata ya kwamba huwa nusu saa tu Huwa natenga tu dakika kidogo nashiriki mazoezi kisha wakati nishamaliza kushiriki zoezi naenda kule naoga naoga na natuliza mwili halafu huwa nakuwa na furaha wakati nashiriki mazoezi naam.

Mimi kusema kweli aina ya mkate inayonipendeza ni yategemea na mtindo wake. Unapata kwamba kuna aina kadha kadha ya mikate. Kuna yale mikate ambayo latha yake ni kama ya mandazi, latha yake ni kama mahamri, nyingine hata latha yake ni kama chapati. Sasa unapata ya kwamba kile ambacho natamani kuweka kwa mdomo, wakati huo huo natamani kula nimesikia harufu yake labda. Ndicho kitakacho nipendeza Lakini kusema kweli napendelea aina ya mkate ambayo inaladha ya mahamri Naam.

Mimi jambo ambalo huwa nafanya wakati kuna mvua kuu ni kutulia pale nyumbani Kisha kutazama labda runinga Mvua napendelea mvua maanake mimi ni mtu ambaye wakati wangu wa ziada napenda kufanya ukulima. Sasa natagemea mvua naam, unapata siku ya mvua iliyofurahisha zaidi siku fulani ambayo yenye niliweza kutulia nyumbani na mvua ikanyesha siku mzima ile tu mvua ya rasha rasha pole pole. Unapata kwamba niliweza kutazama vipindi vyangu vya televishini pale alafu kuna ule ubaridi ambao mimi hupendelea mvua mara kwa mara hubadilisha mpango ya mtu. Unapata labda nimepanga kuenda kutazama mchezo wa ragbi, mchezo wa raga yaani pale lakini unapata siku hiyo mvu ina inakueka, inatueka manyumbani sauti ya mvua inategemea. Kuna wakati nataka mvua Kuna wakati sitaki mvua. Naam.

Kuongeza uzalishaji wangu unapata ya kwamba mara kwa mara mimi hupenda kujituma. Napenda kuingia pale kwenye mtandao kuweza kusoma kitu kipya. Kuweza kuelewa jinsi fulani ya maisha, mambo kama hayo. Unapoelewa jinsi fulani ya maisha ama kuelewa vitu vipya, unapata kwamba wewe unakuwa mtu ambaye unaeza fanya jambo fulani. Kushinda mtu fulani, na'am.

Mara mingi mimi napenda kusoma manake tunaposoma tunaweza kupata ujumbe flani tunaweza kuelewa jambo flani mtu ambaye anaandika unapata ya kwamba anaandika kutokana na jinsi anavyoelewa kuhusu kitu fulani lakini sasa mtu ambaye anasoma ana anailewa kitu ambacho mtu flani aliweza kuandika.

Mimi kabla nilale, jambo ambalo mimi hupenda kufanya ni kupanga mipango ya kesho. Nisiamke tu niwe sina mipango. Hasa unapata kwamba kabla nilale, napendelea kupanga jinsi kesho, nitaendeleza shughuli za kesho.

Naam, napendelea hesabu, maanake hesabu huwa inaashiria kitu kikubwa sana kwa maisha ya binadamu Maanake lazima tuweze kutambua hesabu, and tuweze kujipanga vizuri mtu ambaye hapendi hesabu ni mtu ambaye atashindwa kujipanga vizuri Maanake hesabu na kujipanga vizuri, huenda ana kwa ana, naam.

Mimi napendelea kahawa, manake kahawa, huchangamsha mtu zaidi kushinda chai mtu anapo kunywa kahawa, akili inaweza kufunguka, kisha anakuwa mtu ambaye amechangamka na na endeleza shughuli zake, akiwa na wepesi kwa kichwa chai, huwa hakipatiani iyo wepesi na urahisi wa kufanya kitu fulani naam.

Kitu cha kwanza ninapo anza kazi mimi hupenda kuelewa Mandhari ya kazi hiyo. Na baadaye kisha naweka malengo, ya baadaye yaani kazi hii ambayo ninafanya, baadaye itaweza kunifikisha wapi. Kitu gani ambacho natamani kupata kule mbeleni, naam.

Somo la sayansi ambalo nalipenda sana ni kemia. Unapata kwamba mimi hupenda kukuelewa kemikali gani, ina ambatana na kemikali gani. Hasa unapata kwamba kemia huwa ni ile harakati ya kukuelewa ma kemikali hapa na pale. Kuelewa jinsi ya kuchanganya vitu mambo kama hayo.

Mimi napendelea surwali inapendelea surwali manake sketi upendelewa na waschana mimi siyo mtu ambayo napenda kuvaa sketi manake mi ni mwanaume wanaume tunapenda surwali surwali inaonesha wanaume inaonesha weni mwanaume naam.

Maktabani mimi huenda mara moja moja, labda kama nimetumwa nitafute kitabu fulani labda kitabu hicho ndicho kina yani ujumbe fulani unapata ya kwamba naenda pale maktabani lakini si kila si kila saa mi uenda maktabani labda kama kuna kitu tu ambaro liko maktabani kama kitabu ambacho labda natafuta naam.

Mchezo ambao naupenda katika olimpiki, ni ule mchezo wa kuogelea. Unapata kwamba kuogelea, unanipendeza sana maanake watu hao, hunishangaza jinsi ambavyo huwa wanaogelea, kushinda hata samaki. Unapata kwamba, mchezo huu wa olimpiki, huwa unafurahisha sana kutazama. Maanake watu wanaogelea kwa mvuto, watu wanapelekana na maji kama samaki. Unapata kuna wachezaji wengi ambao wanapenda kuogelea. Nimewasahau jina, lakini najua kadhaa wa kadhaa ambao wanapenda kuogelea. Wakati huu naona naona kuogelea, unapata napata furaha.

Jambo ambalo mimi napenda kuhusu shirika langu ni jambo la kukuwa na uwezo wa uaminifu. Napata shirika langu lina uaminifu sana. Sipendelei kuwa pahali ambapo pana uongo ama panadanganya. Bali napendelea uaminifu ambapo uko katika shirika langu.

Mimi vitabu ambavyo napenda kusoma ni vitabu vya historia. Napenda kuelewa jinsi jambo fulani lilitokea. Na jinsi watu waliaza kukembana na jambo hilo. Ama tukio lolote la kihistoria ya. Napata kwamba unapo elewa historia unapata mambo haya unapo jirudia mbele ni ukona ule ujumbe ambao na jinsi watu wa zamani labda walieza kulitatua jambo fulani.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni ule uwezo wa kueza kupanga kupanga kazi yako na kupea na muda unaofaa kwa kazi. Unapata kwamba kila kazi ina muda wake na thamini ambayo unaipatia. Kuna kazi ambazo zinataka yaani muda mwingi, kuna kazi ambazo zinataka muda kidogo. Hasa hilo ndilo jambo ambalo limenifundisha zaidi.

Naam napenda kukimbia sana mimi hata asubuhi ninapoamka zoezi langu huwa kutoka nje kukimbia nakimbia kidogo naam napenda kukimbia manake ufanya mguu yako yawe na uchangamfu Namu, napenda kukimbia.

Naam, nishawai kufuga wanyama. Kuna wanyama kada wa kada nimeweza kufuga. Wanyama kama sungura, wanyama kama kondoo, wanyama kama ng'ombe. Wanyama hawa nimeweza kufuga. Maanake, kuna lile tegimezi nategemea kutoka kwa wanyama hao. Naam.

Mimi napenda chakula ambacho kiko na mafuta kwa kidogo yaani, ile kidogo sana. Sipendi mafuta mingi. Ninapenda kuandaa chakula changu kikiwa na mafuta kidogo. Ee. Naam, maanake unapoeka mafuta mingi, inaweza kudhuru afya, afya yako. Naam, tuzingatie kuweka mafuta kidogo kwa chakula. Naam.

Nchi ambayo mimi nigependa kuitembelea ni nchi ya Uhispania kule inaitwa Spain Mimi napenda kutembelea nchi hiyo kwa sababu ya utamaduni wake na urembo wake Unapata kwamba mimi pia napenda lugha hiyo ya Kihispania Jambo ambalo mimi hupendelea wakati nasikiza nafuatilia nchi hiyo yaani unapata kwamba Kuna utamaduni wao utamaduni wao ndio huwa unanifurahisha sana Kitu ambacho nigependa kuona huko Unapata kwamba ni mchezo yao kama timu kama Barcelona, Real Madrid na lile lile mchezo ya ngombe lile mchezo ya ngombe ile watu wanatupwa pale ndani ya jela fulani kisha ngombe ambaye ni mkali zaidi anaanza kukimbizana nao napendelea huo mchezo Ninapofikiri kusafiri huko huwa nakuwa na tabasamu sana naam.

Mimi katika jamii yangu ni mtu ambaye anapenda kujitokeza, napenda kujitokeza kufahamu watu, kujulia watu hali na kisha baadaye wakati labda watu wamekembwa na shida fulani natoa msaada katika jamii, ni mtu ambaye anapenda kusaidia watu katika jamii, naam.

Unapata ya kwamba mfanyi biashara bora zaidi ni mfanyi biashara ambaye ananidhamu, bidii na ujasiri. Unapata ya kwamba mfanyi biashara ambaye mimi aliweza kunipa moyo ni ule anaitwa Warren Buffett kule marekani. Unapata mfanyi biashara huyo huwa anakuwa na uvumilivu na ujasiri wakupanga kupanga mambo yake. Unapata ya kwamba kitu cha ajabu ambacho aliweza kufanya ni kuekeza na kusoma trendi ilikuwa ya haya mambo ya exchange ya kubadilisha yaani ya kubadilisha pale vitu katika mtandao pale ya forex Unapata jamaa huyo ni jamaa ambaye aliweza kunistaajabisha sana Unapata nilijifunza ujasiri kutoka kwake na nahisi furaha ninapoona jamaa huyo akiweza kufanikiwa Ananipa ule, ile inaitwa tabasamu ya kutamani maisha yake.